Mchezo gani ungependa kujaribu. Kuna mchezo mmoja ambao ningependa sana kujaribu nao ni kupanda miamba. Nimekuwa nikivutiwa nao kwa sababu si mchezo wa nguvu pekee bali pia unahitaji akili na umakini mkubwa. Kila unapopanda unalazimika kufikiria hatua zako wapi utaweka mkono mguu. Utaenda wapi na jinsi yako kusawazisha mwili na wakati ule ulinifanya nione kama changamoto binafsi, kushinda na hofu yako na mipaka yako mwenyewe. Pia napenda wazo la kwamba, ni mchezo unaojenga juu ya kujiamini pole pole. Mwanzishi kwa miamba mikubwa mara moja, unaanza chini, unaanguka, unajaribu tena hadi siku moja unapotambua umeacha kufika juu kuliko ulivyodhani unaweza ile nafaa sana na maisha yenyewe. Zaidi ya hapo kupanda miamba hunionekana kama njia nzuri ya kuboresha afya ya mwili kuongeza uvumilivu na nguvu kupunguza msongo wa mawazo. Kujifunza kuwa mtulivu hata ukiwa katika hali ngumu.

Eleza chumba chako cha kulala. Chumba changu cha kulala ni mahali ninapopata utulivu na kujitenga na pilika zangu za siku. Ni chumba cha kawaida lakini chenye hali ya kupumzisha. Kitanda kiko katikati kikiwa na godoro laini na mashuka safi yenye rangi tulivu. Mara nyingi nyeupe au kijivu hafifu. Napenda mazingira yasiyo na makelele na rangi kali, kwa sababu hunisaidia akili ipumzike haraka. Juu ya kitanda kuna mito miwili au mitatu, mwingine wa kulalia, mwingine wa kukalia nikisoma au nikitazama kitu kidogo kabla ya kulala. Pembeni ya kitanda kuna meza ndogo ya kando yenye taa ya mwanga hafifu. Taa hiyo hutumika usiku nikitaka kusoma kurasa chache au kuangalia simu bila kuwasha mwanga mkali wa chumba. Mara nyingi pia kuna saa ndogo au simu juu ya meza hiyo. Ukutani kuna picha chache rahisi. Labda mandhari ya asili au mchoro ya wenyewe, rangi tulivu siyo nyingi kwa sababu sipendi chumba kionekane kimejaa vitu. Dirisha lina mapazia mepesi yanayoruhusu mwanga wa asubuhi kuingia taratibu. Jambu ambalo hunifanya niamke kwa utulivu badala ya kustuka. Kuna pia kabati la nguo limepangwa kiasi. Si kamilifu sana, lakini najua kila kitu kiko wapi. Sakafuni, napenda iwe kazi, labda ya kuzuia ndogo karibu na kitanda kwa ajili ya kukanyaga asubuhi.

Unapendelea kitanda kigumu au kizuri napendelea kitanda kigumu kiasi si kizito sana wala laini kupita kiasi. Nimegundua kwa kitanda kigumu kiasi unipa msaada mzuri wa mgongo hasa baada ya siku ndefu ya kazi au shughuli mingi. Nikilala kwenye kitanda laini sana mara nyingi huamka nikiwa na maumivu ya mgongo au shingo. Kwa sababu mwili huzama sana bila msaada wa kutosha. Kitanda kigumu hunifanya ni lale kwa mkao ulionyooka zaidi na kuamka nikiwa najisikia nafuu. Hata hivyo sipendi kitanda kigumu kupita kiasi kama ubao. Napenda kiwe na godoro lenye usawa mzuri gumu ndani. Lakini juu kuna laini kidogo kwa ajili ya faraja. Hapo ndipo napata usingizi mzuri zaidi. Kwa ujumla kwangu usingizi mzuri unatokana na mchanganiko wa msaada na faraja. Ndiyo maana nachagua kitanda kigumu kiasi ambacho kina ujali mwili wangu na kunifanya niamke nikiwa nguvu na nguvu.

Jee, unapenda muziki wa jadi, ndiyo napenda muziki wa jadi, muziki wa jadi huniguza sana kwa sababu huna mzizi ya utamaduni na historia unanifanya nijisikie kama nimeunganishwa na watu waliokuja kabla yetu, wazee wetu, jamii na hadithi zao mara nyingi ninapousikiliza nahisi utulivu na heshima fulani, kana kwamba muziki huo una ujumbe zaidi ya burudani tu. Napenda muziki wa jadi kwa sababu haukimbiliwi na mitindo bali ubeba maana. Midundo yake ala zinazotumika na maneno yake mara nyingi usimulia maisha alisi. Kazi, mapenzi, changamoto, furaha na maadili ya jamii. Wakati mwingine hata bila kuelewa kila neno bado hisia hufika moja kwa moja moyoni. Pia napenda muziki wa jadi kwa sababu unikumbusha sherehe za kijamii kama arusi, matambiko au mkuzanyiko wa kifamilia. Ni muziki unaweza kuleta watu pamoja, kucheza, kuimba na hata kukaa kimya na kusikiliza.

Je, unapenda mvua, ndio napenda mvua ingawa si kila wakati napenda mvua inaponyesha kwa utulivu, si kali sana. Sauti ya matone ya mvua inapogonga paa au dirisha hunipa hisia ya amani. Na hunifanya nipunguze mawazo. Wakati mvua unanyesha mimi hukaa ndani na kusikiliza kimuziki na kinywaji moto. Kuna hali ya fulani ya ukaribu na utulivu ambayo mvua huleta. Mvua pia hunikumbusha upya na matumaini. Baada ya mvua, mazingira huwa safi, hewa huwa zuri, na mimea huonekana na uhai zaidi. Hilo hunipa furaha na kuona, hasili ikifufuka. Hata hivyo sipendi mvua kali sana hasa, inapokuja na baridi au kusababisha usumbufu wa barabara ambae au kuchelewa kufika mahali katika hali hizo. Mvua inaweza kuwa kero. Kwa jumla napenda mvua kwa hisia na utulivu wake. Lakini pia natambua kuwa inapohitaji kutahadhari. Kwangu mvua si sehemu ya maisha yenye upande mzuri na changamoto zake pia.

Unajilinda aje kutoka vitisho vya mitandao najilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kwa mchanganyiko wa tahadhari, mazoea mazuri na kujifunza kila mara. Kwanza kabisa, ninaweka uzito mkubwa kwenye neno siri, hutumia neno siri refu na ngumu na najitahidi yasifanane kati ya akaunti moja na nyingine. Pale ina powezekana na weka uthibitishi wa hatua mbili. Kwa sababu hunipa uhakiki zaidi hata kama neno siri litavunjwa. Pili huwa makini sana na barua pepe au ujumbe. Viungo au viambatisho kutoka kwa mtu au chanzo ni sicho kifahamu. Nikiona ujumbe unaonitisha kuniandaa zaidi au kunilazimisha nichukue hatua haraka. Huwa nachukulia kama ishara ya tahathari. Mara nyingi hutafuta uthibitisho kabla ya kuchukua hatua yoyote. Tatu, husasisha simu kompyuta na programu mara kwa mara. Najua masasisho mengi huja na marekebisho na upungufu wa kiusalama. Hivyo siyapuuzi. Pia pale napohitaji hutumia programu za usalama ili kuongeza ulinzi. Nne, nazingatia ninachoshiriki mtandaoni. Siweki taarifa nyeti kama namba za vitambulisho. Taarifa za benki au maendelezo binafsi sana kwenye mtandao ya kijami. Pia hutumia mpangilio wa faraga. Kuthibiti ni nani anaweza kuona na kuwasili nami. Mwisho hujiweka tayari kujifunza. Vitisho vya mtandao hubadilika kila wakati. Kwa hivyo na jitahidi kusoma au kusikia taarifa mpya kuhusu njia za utapeli na namna ya kujilinda.

Jambo gani la dini ni muhimu kwako? Jambo la dini lililo muhimu kwangu zaidi ni maadili na muongozo wa maisha. Dini hunisaidia kutofautisha mema na mabaya. Kunikumbusha umuhimu wa uaminifu, huruma, subira na heshima kwa wengine. Hata katika nyakati ngumu, mafundisho ya dini hunipa mwelekeo wa kimaadili. Yananisaidia kufanya maamuzi yenye busara na yenye kujali wengine. Si mimi pekee yangu. Pia dini ni muhimu kwangu na sehemu, hunipa amani ya moyo na matumaini. Kuna nyakati ambazo maisha huwa magumu au yasiyoeleweka. Na katika hali hizo, imani hunipa nguvu ya kuendelea hunifanya nijisike kuwa siko peke yangu na hunisaidia kukubali mambo nisiyoweza kubadilisha. Jambo jingine muhimu ni kuunganisha watu, dini hunileta pamoja katika salaa, ibada au matendo ya kusaidiana. Hilo hunikumbusha umuhimu wa kuishi kwa mshikamano. Hunisaidia kwenye uhitaji na kujenga mahusiano mema na wengine.

Wakati gani wa siku, unafanya kazi vizuri zaidi? Nafanya kazi vizuri zaidi ya asubuhi. Hasa kwanzia saa za mwanzo baada ya ku amka, hadi karibu mchana. Asubuhi akili yangu huwa tulivu na safi. Bado haijachoka na mambu mingi ya siku. Huwa ndio wakati ninaweza kufikiri kwa umakini. Kupanga kazi na kushughulikia majukumu yanayohitaji umakini mkubwa au maamuzi muhimu. Pia huwa na nguvu zaidi kimwili na kiakili. Hivyo, kazi husonga mbele kwa kasi na kwa ufanisi. Hata hivyo, kuna nyakati fulani jioni ambapo pia nafanya kazi vizuri. Hasa, kama ni kazi ya ubunifu au inayo hitaji utulivu. Jioni huwa na kelele chache, simu hupungua na mazingira yanakuwa tulivu zaidi. Wakati huo nafanya kazi polepole, lakini kwa umakini, bila presha kubwa. Usiku wa manane kwa kawaida, sifanyi kazi vizuri. Sana kwa sababu mwili na akili huwa zimechoka kufanya kazi nzito wakati huwa mara nyingi huchukua muda mrefu na matokeo si mazuri kama ya asubuhi, kwa ujumla, nimejifunza kuwa kujijua mwenyewe si muhimu kujua ni wakati gani unanguvu zaidi ya kupanga kazi kulingana na hila.

Jee, unapenda upepo au AC. Napendelea upepo wa asili kuliko AC. Ingawa kila moja ina wakati wake. Napenda upepo kwa sababu hunipa hisia asili na huru. Upepo unapoingia dirishani huleta hewa safi na kufanya mazingira ya hisi kuwa hai. Pia hunifanya nijisikia mtulivu zaidi. Hasa jioni au usiku wakati hali ya hewa ni ya wastan. Kuna raha fulani ya kusikia majani ya kitikisika au pazia ikicheza kwa upepo. Inanipa amani ya moyo, hata hivyo. Esi naayo ninaidamini hasaa wakati wa joto kali sana au nikio kwenye ofisi. AC hunisaidia kuzingatia kazi bila kuchoka kwa joto. Na kunifanya usingizi uwe mzuri wakati hali ya hewa ni nzito. Tatizo lake ni kuamba wakati mwingine hewa yake huwa baridi kupita kiasi na kunifanya nijisikia kaa niko kwenye mazingira yasiyo ya asili. Kwa ujumla nipewe chaguo ningechagua upepo wa asili kwa faraja na utulivu lakini wakati wa joto au kazini AC huwa msaada mkubwa.

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati nakamilisha kazi kwa wakati kwa kupanga mapema kuwa na nidhamu na kujisimamia vizuri. Kwanza huanza kwa kuelewa kazi vizuri. Kabla sijaanza hujiuliza kazi inahitaji nini hasaa ndio ikamilike ni hatua zipi muhimu. Hii hunisadia kuepuka kupoteza muda badae kwa kurekebisha makosa au kutoelewa maelekezo. Pia hugawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo badala ya kuona kazi nzima kama mzigo mkubwa hugawanya katika hatua ndogo zinazoweza kufanyika kwa urahisi hii hunipa motisha kwa sababu kila ninapomaliza hatua moja nahisi nimesonga mbele tatu weka vipao mbele si kila kazi ina uzito sawa. Hivyo huanza na zile zilizo muhimu na zenye muda mfupi wa mwisho hii hunisadia kuepuka msongamano wa kazi mwisho wa siku au wiki. Nne hudhibiti muda na usumbufu najitahidi kupunguza matumizi ya simu. Au mazungumzo yasiyo ya lazima wakati wa kazi pia hujipangia vipindi maalum. Na kufanya kazi na mapumziko mafupi ili kuepuka kuchoka. Kama nitaona muda unanza kunizidi huomba msaada mapema au kuwasiliana na wahusika ili kupanga upya na kupata mwongozo hii ni bora kuliko kukaa kimya hadi muda uishe. Mwisho hujidhamini na kujifunza baada ya kukamilisha kazi huangalia ni nini kilifanyika nifanikiwe kwa wakati ili nikitumie tena siku zijazo.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu anaye anza kazi? Ushauri wangu kwa kumpa mtu anaye anza kazi. Kwanza kabisa, kuwa tayari kujifunza, usihisi kwamba unatakiwa ujue kila kitu maramoja. Uliza maswali, sikiliza wenzako wenye uzoevu na ukubali kurekebishwa. Kujifunza mapema kutakuokoa makosa mengi badaaye. Pili kuwa na nidhamu na uwajibikaji. Fika kazini kwa wakati, timiza majukumu yako na heshimu muda wengine. Hata kama kazi ni ndogo ifanye kwa bidii kwa sababu watu huangalia mtazamo wako kuliko ujuzi. Tatu, jenga mahusiano mazuri kazini kwa mkarimu wenye heshima na mshirikiano. Mazingira ya kazi ya nakuwa rahisi zaidi ikiwa na mahusiano mazuri na wenzako na wakubwa wako. Nne, panga muda wako vizuri, jifunze kuweka vifombele na kuweka kuhahirisha kazi, kadri unavyo jipanga mapema ndivyo, utakavyo punguza msongo wa mawazo. Tano, kubali makosa kwa sehemu ya kujifunza kila mtu ukosea hasaa mwanzoni. Kilicho muhimu ni kujifunza kutokana makosa na kutolirudia tena. Mwisho, kuna uvumilivu na kujithamini, mafanikio hayaji mara moja. Jipe muda wakukua, boresha ujuzi wako wataratibu na usilinganishe sana na wengine.

Je, unapenda kukimbia. Ndiyo, napenda kukimbia. Ingawa sifanyi kila siku. Napenda kukimbia kwa sababu hunifanya nijisikie mwepesi na uhuru. Wakati nakimbia, mawazo yangu hupungua na akili yangu hutulia. Ni muda ambao huwa wangu peke yangu bila presha ya kazi. Au majuku mengine. Hata kukimbia kwa dakika chache tuu hunisaidia kubadilisha hali ya moyo na kuongeza nguvu. Pia nakimbia kwa ajili ya afia. Hunisaidia kuimarisha moyo. Kupunguza msongo na mawazo na kunifanya jisikie mwenye nguvu zaidi siku nzima. Sipendi kukimbia kwa ushindi mkubwa na pendela kukimbia kwa mwendeleo wa wastani. Nikifurahi mazingira yanayo nizunguka. Hata hivyo kuna siku ambazo sipati hamu ya kukimbia hasa nikiwa nimechoka hali ya hewa si nzuri au katika siku hizo hufanya mazoezi mepesi napumzika tu. Kwa ujumla kukimbia kwangu ni njia kujituunza na kujipa nafasi ya kupumuwa si mashindano. Nimazoezi ninalolifanya kwa hiari na kwa faida ya mwili na akili.

Chakula gani cha kigeni umewahi kujaribu? Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kujaribu na sikukisahau kwa kiraisi ni pizza ya kitaliano. Pamoja na vyakula vingine vichache vya tamaduni tofauti. Mara ya kwanza kujaribu pizza nilishangaa ladha yake. Haikuwa kama chakula cha nyumbani nilichozoea. Kulikuwa la kuchanganya wajibini mkate laini na viungo tofauti kama nyanya na nyama. Mwanzoni nilihisi ladha yake ni nzito kidogo lakini kadri nilivyoendelea kula nilianza kulifurahia. Ilikuwa tofauti lakini ya kuvutia. Pia nimewahi kujaribu wali wa kichina. Nilipenda sana ulivyopikwa na mafuta kidogo. Lakini ukiwa na ladha nzuri kutokana na viungo na mboga. Chakula kingine cha kigeni nilichowahi kujaribu ni burger. Hiki kilikuwa chakula cha haraka lakini kilicho. Nifundisha jinsi watu wa tamaduni nyingine wanavyopendelea kula chakula kilicho tayari. Kwa ujumla kujaribu chakula cha kigeni kulinifurahisha kwa sababu hunipa uzoefu mpya na kunifunga fikra. Sio kila chakula cha kigeni hunipendeza. Mara moja lakini kila kimoja hunifundisha kitu kuhusu utamaduni wa watu wengine. Kwangu kuacha chakula kipi ni kama kusafiri kwa ladha hata bila kuondoka nyumbani.

Unajikinga vipi na jua kali? Najikinga na jua kali kwa mchanganyiko wa tahadhari ndogo ndogo na kujijali. Kwanza kuvaa mavazi yanayofaa, napenda kuvaa nguo nyepesi, zisizonibana na zenye rangi nyepesi kwa sababu hazivutii joto sana. Nikiwa nje kwa muda mrefu, huvaa kofia au kitu cha kufunika kichwa ili kulinda uso na kichwa zaidi ya jua kali. Pili, hujaribu kuepuka jua la mchana inapowezekana. Kama sina lazima hupanga shughuli zangu asubuhi, mapema au jioni. Wakati jua si kali sana, hii hunisaidia kupunguza uchovu na hatari ya kupata joto kupitia hisia. Tatu, hunywa maji kwa mara, kujilinda dhidi ya jua si nguo tu. Bali pia, kuhakikisha mwili una maji ya kutosha. Maji hunisaidia kupunguza joto la mwili na kuepuka kuchoka haraka. Pia nikiwa kwenye mazingira yanayorusu, kutumia mafuta na kujikinga na jua hasa, nikijua nitakuwa nje kwa muda mrefu. Hii hulinda ngozi dhidi ya kuungua na kuharibika kwa muda mrefu. Mwisho kutafuta kifuli au mapumziko. Kukaa chini ya miti, ndani ya jengo au sehemu yenye upepo hunipa nafuu na kunisaidia kuendelea na shughuli zangu bila kudhurika.

Jee, umewai kushiriki mashindano, ndio, nimeshawai kushiriki mashindano, ingawa sio yale makubwa sana ya kitaifa au kima taifa. Nakumbuka nilishiriki mashindano kadha ni kiwa shuleni na pia katika mazingira ya kazi. Shuleni yalikuwa mashindano ya kitaluma na michezo midogo. Kama maswali na majibu darasani, mijadala au michezo ya kirafiki. Nilikuwa na jihisi na wasiwasi kidogo mwanzoni. Hasa kabla ya kuanza lakini mara nyingi ile hofu ilikuwa inapotea pindi nilipoanza kushiriki. Kilicho nisaidia zaidi ilikuwa kujianda mapema na kujiambia kuwa hata nisiposhinda nitakuwa nimejifunza kitu. Katika mazingira ya kazi mashindano yalikuwa zaidi ya changamoto, za ubunifu na ufanisi. Kama kutowa wazo bora, kutatua tatizo kwa haraka au kufanya kazi ndani ya muda mfupi. Hapa nilijifunza kuwa mashindano siyo tu kushinda. Bali ni kujipima, kujitambua na kujiamini. Wakati mwingine nilishinda, wakati mwingine nikashindwa. Kwa ujumla, kushiriki mashindano kumenifundisha nidhamu, ujasiri na kukubali matokeo kwa moyo na uwazi. Kumenisaidia kuelewa, kuwa kushinda nifuraha, lakini kushiriki kwa juhudi na kujifunza ndiko kuna koleta dhamani ya kweli.

Unapenda kucheza mchezo gani? Mchezo ninaopenda kucheza zaidi ni mpira wa mguu. Hata kama sio wa kiwango wa cha juu naupenda kwa sababu unanipa furusa ya kufuraia mazoezi ya mwili na nafasi ya kushirikiana na wengine. Kucheza mpira hunisaidia sana kuondoa mawazo na msongo wa siku. Asaa nikicheza na marafiki au watu wa mtaani. Haijarishi kama ni uwanja mzuri au uwanja wa kaida wa vumbi. Kile kinachonifraisha ni hile hali ya kukimbia, kupiga pasi, kucheka na wenzangu na kushindana kwa heshima. Mara nyingi, hata baada ya kuchoka, bado unajikuta, unacheka na kujisikia mwepesi moyoni bali, na mpira wa miguu, pia napenda mchezo, midogo midogo, kama draftik au karata wakati wa mapumziko. Michezo, hii, unisaidia kutumia akili, kuzungumza na watu na kupumzika bila kuchoka sana kimwili. Kwa jumla, napenda mchezo kwa sababu sio tu ya kushinda au kushindwa bali ni njia ya kujenga afya urafiki na furaha ya maisha.

Niambie kuhusu nchi ungependa kuitembelea. Nchi ambayo ningependa sana kuitembelea ni Japan. Sababu wa ukubwa na mchanganyiko wake wakipekee kati ya utamaduni wa kale na teknolojia ya kisasa. Jambo ambalo linivutia sana. Napenda Japan kwa sababu ya nidhamu na heshima ya watu wake. Nimekua nikisikia na kusoma kuwa watu wengi huko wanadhamini muda, usafi na utaratibu. Ningependa kujionea mwenyewe jinsi maisha ya kila siku ya yanayoendeshwa. Kuanzia treni zinazofika kwa wakati hadi namna watu wanavyo heshimiana hata katika maeneo yenye msongamana mkubwa. Pia ningependa kutembelea mji tofauti kama Tokyo na Kyoto Tokyo inavutia kwa mwendo wake wa kikazi tazo usiku na ubunifu wa kiteknolojia ilhali Kyoto inavutia utulivu wake magali ya historia na utamaduni wa jadi kama sherehe za chai kuwa na pande hizi mbili kati ya nchi moja ni jambo la kuvutia sana kwa kwangu. Chakula cha kijapani nacho ni kivutio kikubwa. Nigependa kuonja sushi, halisi, ramen na vyakula vya mitaani. Nikijifunza pia hadithi na mila zilizonyuma ya kila chakula na zaidi ya yote nigependa kuzunguka nchi hiyo kwa utulivu.

Je, unatumia mitandao ya kijamii, ndiyo, natumia mitandao ya kijamii, lakini nimejaribu kutumia kwa kiasi na kwa malengo mazuri, sio muda wote bila mpangilio. Mara nyingi, natumia mtandao ya kijamii kuwasiliana na marafiki na familia. Hasa wale ambao hatuko karibu kimwili. Inasaidia kujua ninachoendelea nacho, kushirikiana na mafanikio na hata kuwafariji wanapopitia nyakati gumu. Pia napenda kutumia mitandao hii kupata habari na taarifa. Kama kusoma makala fupi, kufuatilia kurasa za elimu, au kupata motisha ya maisha na kazi. Hata hivyo nimejifunza kuwa mtandao ya kijamii inaweza pia kupoteza muda na kuleta msongo wa mawazo. Kama haitumiki kwa uangalifu ndiyo maana ninajaribu kuweka mipaka. Kwa mfano siitumi sana kabla ya kulala na siangali kila taarifa ninayoiona bila kuichuja. Nachagua kufuata akaunti chache zenye maana kwangu badala ya kufatilia kila kitu. Kwa ujumla, naona mtandao wa kijamii kama zana, si maisha yenyewe. Napochukuliwa kwa busara, inaweza kuleta faida kubwa. Lakini inapozidi, inaweza kuchukua muda na amani ya akili. Hivyo najitahidi kuwa na uwiano nzuri kati ya maisha, ya mtandaoni na maisha halisi.

Tunda lako lakupendeza ni lipi? Tunda langu lakupendeza ni embe. Napenda embe kwa sababu linaladha tamu yenye mvuto wakipekee. Hasaa linapokuwa limeiva vizuri. Harufu yake pekee inanifanya nijisikie vizuri hata kabla sijaonja. Embe pia ni tunda linaloweza kuliwa kwa njia nyingi. Naeza kuliea lenyewe kulichanganya kwenye saladi ya matunda au hata kutengeneza juisi au smoothie. Kila njia ina latha yake tofauti lakini bado inabaki kwa tamu na ya kuburudisha. Wakati wa jua kali embe baridi hunipa nafuu na nguvu. Zaidi ya latha napenda embe kwa sababu linanikumbusha nyakati za utotoni kupanda miti ya matunda. Kungoja liive na kula pamoja na marafiki bila wasi wasi. Mwingi kwa hivyo si tunda tuu bali ni kumbukumbu na furaha.

Je, unapenda kufanya kazi nyumbani? Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani, lakini kwa kiasi na kwa mpangilio mzuri. Kufanya kazi nyumbani kunanipa utulivu na uhuru wa kupanga muda wangu vizuri. Napenda ukweli kwamba sihitaji kusafiri umbali mrefu kila siku. Hilo huokoa muda na nguvu. Na kunifanya, nianze kazi nikiwa na akili tulivu. Pia nikiwa nyumbani, ninaweza kupanga mazingira yangu ya kazi, kukaa mahali penye mwanga mzuri, kimya na starehe, jambo linalonisaidia kuzingatia zaidi. Hata hivyo, kufanya kazi nyumbani pia kuna changamoto zake, wakati mwingine, mipaka kati ya kazi na maisha binafsi huchanganyika, hasaa kama kuna ratiba. Thabiti, ndiyo maana nimejifunza kuweka muda maalum wa kuanza na kumaliza kazi na kuchukua mapumziko kama ambavyo ningefanya nikiwa ofisini. Pia ninakosa kidogo mawasiliano ya ana na kwa ana na wenzangu kwa sababu kubadilisha mawazo uso kwa uso kunaongeza ukaribu na ubunifu. Hivyo, kwangu njia bora ni mchanganyiko, siku chache kufanya kazi nyumbani na siku chache kwenda ofisini. Kwa ujumla, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu inanipa urahisi na uwiano wa maisha. Mradi tu nina nidhamu na mipaka ya wazi.

Je, unapenda kuangalia nyota? Ndiyo, napenda kuangalia nyota. Haswa, ninapopata nafasi ya kuwa mbali na kelele na mwanga mwingi wa mjini. Kuangalia nyota hunipa utulivu wa ajabu. Kuna wakati nachukua dakika chache usiku, nikitoka nje au nikikaa mahali palipo kimya. Nikiangalia anga na kuona nyota zikingaa hapo akili yangu hutulia, mawazo yanapungua. Na najikumbusha jinsi ulimwengu ulivyo mkubwa kuliko matatizo yangu ya kila siku. Inanifanya nijisikie mdogo kwa namna nzuri lakini pia mwenye shukrani kwa uhai. Pia napenda kuangalia nyota kwa sababu hunifanya nitafakari na kuota ndoto. Kuna wakati najiuliza maswali kuhusu maisha safari ya binadamu. Na siku zijazo hata bila kujua majina ya nyota au sayari ule mwonekano wa anga usiku hunipa hisia ya mshangao na tumaini. Si kila siku ninafanya hivi lakini nikifanya huwa ni wakati maalumu sana kwangu.

Kazi gani ya nyumbani unayoichukia? Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kufua na kupigia pasi nguo. Hasaa wakati nguo zimekusanyika mingi. Kufua nguo sio kwamba ni kazi ngumu sana lakini hunichosha kwa sababu inarudia rudia. Na inachukua muda mwingi. Alafu ikifuatwa na kupigia pasi ndipo nahisi kabisa kuchoka. Kupanga shati moja baada ya lingine kuhakikisha hakuna mkunjo na kusimama muda mrefu hunifanya nipoteze hamasa haraka. Zaidi ya hapo, kama hali ya hewa si nzuri kwa mfano mvua au baridi. Kazi huwa kero zaidi kwa sababu nguo hazikauki ya haraka na nyumba inaweza kujaa nguo kila mahali. Hapo ndipo rahisi kazi haimaliziki. Hapo hivyo ingawa naichukua bado hufanya kwa sababu hakuna mtu mwingine wa kuifanya. Na pia najua kuvaaa nguo safi na nadhifu kuna nifanya nijisikie vizuri.

Mahali gani pa historia ungependa kutembelea, mahali pa historia ningependa sana kutembelea ni misri. Hasa piramidi za giza, tangu nilipokuwa mdogo, nilikuwa nashangazwa sana na hadithi za mafarao. Majengo ya kale na namna watu wa zamani waliweza kujenga vitu vikubwa na vya kudumu bila teknolojia ya kisasa. Ningependa kusimama mbele ya piramidi na kujiona vile maeneo yaliyoundwa. Pia ningependa kutembelea makumbusho ya misri ili kuona maandishi ya hieroglaphs, sanamu na mabaki ya historia yanayosimulia maisha ya watu wa enzi hizo. Zaidi ya hilo ningependa kujifunza kuhusu imani maisha ya kila siku na utawala wa misri ya kale. Jinsi walivyotazama maisha na kifo na kwa nini walitoa umuhimu kubwa wa maandalizi ya maisha ya baada ya kifo. Haya yote hunipa mtazamo mpana zaidi ya historia ya binadamu. Kwa kifupi misri ni pahali pa historia ambapo naamini ningeamsha mchangao, heshima na maswali mengi ndani yangu.

Unaifadhi pesa vipi? Ninaifadhi pesa kwa njia rahisi lakini yenye nidhamu. Nikijua kuwa hata atuwa ndogo zinaweza kuleta matokeo makubwa baadaye. Kwanza kabisa, ninajitahidi kuweka bajeti ya matumizi yangu ya kila mwezi. Najua kiasi kinachoingia, na najaribu kupanga mapema matumizi muhimu kama chakula, kodi usafiri na maitaji mengine ya msingi. Hii unisaidia kuona ni kiasi gani, ninaweza kutenga kama akiba bila kujiumiza. Pili nimezoea kuweka akiba mara tu nina popata pesa. Kabla sijaanza kutumia hata kama ni kiasi kidogo nina amini nibora kuliko kusubiri kona kinachobaki mwisho wa mwezi. Akiba hiyo huenda kwenye accounti tofauti au njia ambayo si rahisi kutoa ovyo. Tatu najaribu kupunguza matumizi yasiyo ya lazima. Kabla kununua kitu ujiuliza kama kweli nakiitaji au tu ni tamaa ya muda mfupi wakati mwingine na subiri siku kuchache kabla ya kununua kitu na mara nyingi nagundua kuwa ni cha lazima pia ninapenda kuwa na akiba ya dharura hata kama si kubwa sana hivi unisaidia wakati wa matatizo ya ghafla kama ugonjwa au dharura nyingine hiyo unipa amani ya akili.

Nini kinachokufanya ucheke? Kuna mambo mengi madogo ambayo hunifanya nicheke. Mara nyingi bila hata kutarajia. Kwanza kabisa, vichekesho vya kawaida na vya ukweli vinifanya nicheke sana. Hasa, pale mtu anaposema kitu kwa ucheshi bila kulazimisha. Hadithi fupi za kuchekesha, makosa madogo ya kila siku, au mazungumzo ya kirafiki yenye utani, huamsha kicheko changu haraka. Pili, marafiki na familia hunifanya nicheke sana. Kuna wakati kumbukumbu za zamani au majina ya utani, tunayotumia huibua kicheko hata bila sababu kubwa. Kucheka pamoja na watu unaowapenda, huwa ni kicheko cha kutoka moyoni, si cha kujilazimisha. Pia watoto na wanyama hunifayani cheke kwa urahisi. Uhalisia wao na maneno yasiyopangwa au tabia za ghafla huwa za kuchekesha sana. Mtoto anapouliza swali la kushangaza au mnyama anapofanya jambo lisilotarajiwa. Mara nyingi huondoa uzito wote wa mawazo. Wakati mwingine, hata kujichekelea mwenyewe hunisaidia. Nikikumbuka kosa dogo nililofanya au hali ya aibu kidogo niliyopitia. Kucheka na kujikumbusha kuwa hakuna aliye mkamilifu. Kwa kifupi kinachonifanya nicheke ni unyenyekevu wa maisha, momenti ndogo, watu wa karibu na uwezo wa kuoana upande mwepesi na mambo hata katikati ya changamoto.

Chakula gani unachopenda zaidi? Chakula nachokipenda zaidi ni ugali na nyama choma. Hassa nikila katika mazingira ya kirafiki na yenye utulivu. Napenda ugali kwa sababu ni chakula kinachonishibisha na kunipa nguvu na pia kunifanya nijiskie nyumbani. Nikichanganya na nyama choma iliyokaangwa vizuri. Yenye ladha ya moshi kidogo na chumvi ya wastani. Huwa ni mlio kamili sana kwangu. Nikiongeza kachumbari au mboga za majani kama sukuma wiki, ladha huwa bora zaidi. Zaidi ya ladha, napenda chakula hiki kwa sababu kina maana ya kijami. Mara nyingi, ugali na nyama choma huliwa pamoja na marafiki au familia, wakati wa mazungumzo, vicheko, au kushiriki hadithi. Hivyo si chakula tu bali ni uzoefu unaoleta watu pamoja. Ingawa napenda kujaribu vyakula vingine pia. Chakula hiki hubaki kuwa kile kinachonifurahisha zaidi na kunirudisha kwenye mizizi yangu.

Unashughulikia kazi za dharura vipi? Ninapokutana na kazi ya dharura huwa najaribu kuanza kutulia hata kama hali yenyewe inahitaji haraka. Najua nikiharakisha bila mpango na nikiwa na presha nyingi kuna uwezekano mkubwa wa kufanya makosa. Hatua ya kwanza huwa ni kuelewa kilicho cha dharura kweli. Hujiuliza nini hasa kinatakiwa kufanyika sasa hivi na nini kinaeza kusubiri kidogo. Hii hunisaidia kueka kipaumbele sahihi badala ya kufanya kila kitu kwa pupa. Kisha nagawanya kazi hiyo ya dharura katika hatua ndogondogo ili nione ili nione pa kuanzia na pa kuelekea. Pia siogopi kuomba msaada au kuwajulisha wengine pale inapobidi. Kama ni kazi nahitaji watu zaidi ya au taarifa maalum, wasiliana mapema ili kuepuka kuchelewa. Mawasiliana ya haraka na wazi hunisaidia sana katika hali za dharura. Wakati wa kazi wenyewe, hujaribu kuondoa vitu vinapoteza umakini, kama simu au mazungumzo yasiyo ya lazima, ili niweza kuzingatia kikamulifu tatizo lililopo. Bada kumaliza, napenda kujipitia nilichofanya, kuona kilichofanya kazi vizuri na nini kinaweza kuboresha endapo dharura kama hiyo itapotokea tena. Kwa ujumla, ninashugulikia kazi ya dharula kwa utulivu mpangilio na mawasiliano mazuri. Nikijua kuwa namna inavyo kubaliana na inaeza kuleta tofauti kubwa katika matokeo.